Ndiyo, napenda maua sana na si kwa sababu ya mapambo tu, bali ni kwa sababu yana maana kubwa katika maisha ya kila siku. Ukiangalia maua, kwanza kabisa, yanabeba uzuri wa kipeke. Yanapochanua, yanaufanya moyo wa mtu uwe mwepesi, unajisikia furaha hata bila sababu maalum. Unapopita mahali penye bustani nzuri yenye maua, hata kama ulikuwa umechoka na mawazo mengi, unajikuta ukitulia pole pole. Pia, napenda maua kwa sababu yana ujumbe, maua yanaweza kuonyesha upendo, heshima, pole au shukrani bila mtu kusema neno lolote. Mfano, kumpa mtu maua ni njia ya kumwambia nakujali au nakuthamini. Hata kwa wazazi au rafiki, maua yanaweza kuwa ishara ya heshima na kumbukumbu nzuri. Sio lazima yawe mengi, hata ua moja linaweza kwa la maana kubwa sana. Kwa upande mwingine, maua yananikumbusha maisha yenyewe. Kama maua, maisha ya binadamu yana hatua. Kuna wakati wa kuchipua, kukua, kuchanua na hatimaye kunyakua. Hilo linanifanya nijifunze kuthamini wakati niliopo nao, kufanya mema na kufurahia kilicho mbele yangu kabla hakijapita. Mua pia hufundisha subira kwa sababu hayawezi kuchanua haraka. Yanahitaji muda, maji na uangalizi. Napenda sana kuona maua ya asili hasaa yale yanayoota mashambani au kando ya barabara ya mvua yananikumbusha utoto, mazingira ya nyumbani na uzuri wa nchi yetu. Maua yanayoonyesha kuwa hata katika mazingira magumu bado uzuri unaweza kupatikana. Kwa kifupi, napenda maua kwa sababu yanaburudisha moyo, yanafunza maisha, yanaunganisha watu kihisia. Kwangu mimi, mauwa si mapambo tu ni ujumbe na kumbukumbu ya thamani ya maisha.

Kwa kawaida, mimi huenda angalau maramoja kwa wiki au marambili kwa mwezi kulingana na ratiba yangu ya shule au majukumu mengine. Maktaba ni mahali pazuri kwa sababu unapokuwa humo, kuna utulivu mkubwa, hakuna kelele na unaweza kuzingatia kusoma au kufanya tafiti zako bila usumbufu. Hapo unajisikia kama umeingia kwenye dunia yako, na kila kitu kingine nje ya maktaba kinapotea kidogo. Napenda maktaba kwa sababu kuna pata vitabu vya aina zote, hadithi, elimu, historia, sayanzi na habari za kisasa. Hizi zinanifundisha mambo mapya, kunipanua, ufahamu na kunisaidia katika masomo yangu. Pia, maktaba ni mahali pazuri pa kuandika, kufikiri, kutafakari mambo mbalimbali. Napokua peke yako katika kona fulani ya maktaba, unaweza kupanga mawazo yako, kutatua matatizo madogo, na hata kuandaa malengo yako ya siku au mwezi. Zaidi ya hayo, maktaba si tu mahali pa vitabu, bali pia ni sehemu ya kukutana na watu wenye nia ya kujifunza. Unaweza kupata marafiki wapya ambao wanapenda kusoma, au hata kupata mwalimu au mtu wa kushauri katika maswala mbalibali. Hii inasaidia kukuza mtandao wa kijamii wa maana huku ukiendelea kujifunza. Napenda pia kuwa makitaba ya karibu ya shule au jamii kwa sababu ni rahisi kufika bila kutumia muda mrefu. Hii inarahisisha mambo ya kila siku nakunifanya nisome mara kwa mara bila kuchelewesha mashuguli nyingine. Wa kifupi napenda kuenda kwa makitaba kwa sababu ni mahali pa utulivu, kujifunza, kupata marifa wa mapya na kufikiri kwa kina. Hapo ni napumzika kiakili lakini najenga uwezo wangu kusoma kuelewa na kupanga maisha yangu. Ikiwa nge.

Kusema kweli kabisa, ndiyo, ninapenda kukimbia, lakini sio kukimbia tu bila sababu. Mi naona kukimbia kama kitu fulani cha kipekee sana, hasaa ukiwa kijana. Kukimbia sio tu swala la mwili, ni jambo linalohusisha akili, hisia, na hata maisha yenyewe. Unapo kimbia, kuna kitu fulani kinatulia ndani yako, kama vile mawazo yapungua nzito. Unajua kuna siku umechoka umebeba mawazo mengi kichwani labda shule imekulemea pesa hakuna mahusiano yanakusumbua au tu maisha yamekupa impression. Siku kama hiyo ukivaa tu viatu ukatoka nje ukaanza kukimbia hata kama ni kwa dakika kumi au ishirini unahisi kama umewacha mzigo nyumba. Unakimbia huku unasikia pumzi yako, moyo unapiga, jasho linatoka lakini kichwa kinakua chepesi kidogo. Na pia kukimbia kuna nipa ile hali ya kujisikia huru. Hakuna mtu anakuhukumu, hakuna anaye kuambia uende wapi, hakuna kelele nyingi, ni wewe, barabara au uwanja na mawazo yako. Kuna wakati unakimbia bila hata kufikiria chochote. Akili iko tu tupu na hiyo ndiyo hali tamu sana. Ni kama mapumziko ya akili. Pia kwa mtazamo wa kijana kukimbia na kuna kujenga kisaikolojia. Unajifunza kuvumilia kuna wakati mguu inauma pumzi inakata lakini unaamua kuendelea. Hiyo hali inakufundisha kitu kikubwa sana. Kwamba hata kwenye maisha kunanyakati zinauma lakini bado unaendelea na kusonga mbele. Na hiyo somo ni kubwa sana hasaa kwa vijana wanaopitia mambo mengi kwa wakati mmoja. Kwa hivyo, ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu kuna nifanya nijisikie hai, kuna nipa nafasi ya kufikiri, kuna nipa nguvu ya kuendelea, na siyo lazima uwe mwanariadha au mkimbiaji wa mashindano, hata kukimbia kidogo tu kwa njia yako mwenyewe inatosha. Mwisho wa siku kukimbia ni zaidi ya mwili, ni safari ya ndani kabisa.

Eee bana, napenda chakula kitamu sana, na nikijibu kama kijana wa kawaida, chakula kitamu siyo anasa ni haki. Najua chakula kina nafasi kubwa sana kwenye maisha ya kijana, siyo tu kula ili kushiba, hapana, ni kula ili kufurahia maisha. Kuna tofauti kubwa sana ya kazi ya kushiba na kufurahia chakula. Kwanza kabisa, chakula kitamu kinakupa ile hali ya furaha ya ghafla. Kuna siku umechoka, labda mambo hayajaenda poa, umechoka kiakili au kimwili, lakini ukikaa chini, ukapata chakula kizuri, kile chakula kinabadilisha muono wako kabisa. Unakula, unanyamaza kidogo, unahisi kama dunia imesimama sekunde chache. Hapo ndipo unaelewa kwa nini watu wanasema chakula ni faraja. Na ukiangalia kama kijana, chakula pia ni sehemu ya kumbu kumbu. Kuna vyakula vya aina fulani ukivila, unakumbuka nyumbani, unakumbuka marafiki, unakumbuka siku fulani za furaha. Labda pilau ya harusi, labda ya chips, ya kuku, uliokula na marafiki zako au hata chakula cha kawaida kabisa. Lakini mlipokula, mlikula na furaha, hivyo chakula kitamu kinabeba hisia, siyo ladha tu. Pia chakula kitamu kina tuleta pamoja, angalia marafiki wakikaa pamoja kula. Micheko vinaongezeka, mazungumzo yanakua mingi. Hata watu waliokua kimya wanaanza kuongea. Hakuna mtu anachukia chakula kitamu, na hiyo ndio ukweli. Chakula ni lugha ambayo kila mtu anaelewa. Lakini pia, kama kijana, unajifunza kuwa chakula kitamu sio lazima kiwe cha gharama kubwa. Wakati mwingine, hata chakula rahisi tu, mradi kimeandaliwa vizuri, kina ladha nzuri kuliko chakula cha bei kubwa. Hapo ndipo unajua kuwa ladha iko kwenye namna kilivyo kupikwa na moyo uliowekwa ndani yake, siyo pesa tu. Kwa hivyo, ndio, napenda chakula kitamu kwa sababu kinanifurahisha, kinanikumbusha mambo mazuri, kinaniunganisha na watu, na kinanifanya nijisikie vizuri. Chakula siyo tu nishati ya mwili, ni nishati ya moyo pia. Na kwa kusema ukweli kabisa, maisha ya chakula kitamu ingekua kavu sana.

Kuna michezo mingi, naam. Kuna michezo mingi sana ambayo ningependa kujaribu na nitaeleza kwa mtindo wa kuzungumza mtaani. Kwanza kabisa, ningependa kujaribu michezo ya nje kabisa. Labda hile ya kuendesha baiskeli kwenye milima, naam. Unajua hii michezo inakupa adrenalin sana. Moyo unapinga kwa kasi na unajisikia hai kabisa. Ni tofauti na mchezo ya kawaida unaweza kucheza ndani ya nyumba uKiwa juu ya baiskeli kwenye mlima na upepo unavuma na unajua kila hatua inahitaji umakini ni hali ya kuhishi kwa sasa kabisa. Hii inakufundisha bila pia kutoogopa kusongambele hata kama kuna changamoto na ile furaha unapopiga hatua nzuri ya ajabu kweli. Pia, ningependa kujaribu michezo ya mtandaoni na rafiki pia, kama vile FIFA, kama vile Call of Duty. Siyo tu kwa sababu ni maarufu, bali pia ni kwa sababu inafundisha mbinu, changanuo na kushirikiana na wengine. Ukiwa na timu, unajua kila uamuzi unathiri matokeo, na hiyo inakupa ile hisia ya kuwa sehemu ya kitu kubwa. Unajua, ushindi ni tamu, lakini kushindwa pia kuna kufundisha kitu kikubwa, jinsi ya kufanya bora kesho. Lakini pia, kama kijana, napenda michezo ambayo inachanganya akili na mwili. Fikiria mchezo wa kuvinjari mapazo makubwa, au labda hile wanahita escape room. Unashirikiana na wenzako, unafikiria mbinu mbadala, unafanya mahesabu ya haraka, na hiyo inachanganya akili yako na mshangao wa mwili, unapokimbia ama kujaribu kupata suluhisho. Ni mchezo ambao hauna muda wa kuchoka akili, lakini pia unakufundisha kushirikiana na wengine. Kwa hivyo, ikiwa ningepata nafasi, ngependa kujaribu michezo yote. Hii kwa sababu kila moja inatoa kitu tofauti. Uraha, changamoto ya akili na uhusiano na wengine. Ni michezo ambayo inakuweka kwenye hali ya kweli. Uwe hai, uwe smart, uwe creative wa kwa wakati moja. Na hiyo, kwa kweli, ndiyo aina ya mambo ninayopenda kushiriki kama kijana.

Hili nijambo kila kijana ananza kufikiria hasa ukiangalia maisha ya kila siku. Siku zote tunataka tufanye mambo mengi, tufikie malengo yetu na pia tuchangamike katika kazi yetu au masomo yetu. Lakini si rahisi, si kila wakati moyo ukotawadhi na sikila na akili mara nyingine inakuwa na mapengo. Hivyo basi, kuongeza uzalishaji kuna hitaji mpangilio na nidhamu kidogo kwanza kabisa, mimi napenda kupanga muda wangu. Kwa maana ya kweli, nikiwa na mpango mzuri, najua ni kazi gani ya kwanza, ni ipi yapili, na ni ipi itakuruhusu kupumzika. Kwa mfano, sikuanza kwa kazi ngumu kwa sababu, hiyo ni siku unapokuwa na nguvu nyingi na akilisafi. Kisha unanza kazi rahisi baadae. Hii inasaidia sana kwa ni unapoanza vizuri, uzalishaji unakuwa na hari, unajisikia umepiga hatua. Pili napenda kuchukua mapumziko ya kifa au kimwili. Hii ni muhimu sana kwa sababu unapo shugulika bila kupumzika mwili unachoka akili inakatika na hatimae huwezi kufanya kazi vizuri. Hivyo napumzika kidogo, kunywa maji, hata kutembea kidogo, kisha kurudi kazi. Hii ni kama kuongeza nguvu za mashine au ya kuendelea. Lakini pia kama kijana napenda kuthibiti vitu vinavyo ni vuruga, unajua simu, mitandao, video, na hata kelele ndogo zinaweza kukutumia muda na akili. Hivyo napanga muda maalumu wakupokea ujumbe na kuangalia vitu hivi, hili wakati mungine niwe makini na kazi zangu. Hii inasaidia sana kuongeza uzalishaji kwani akili inakuwa haijavurugika na unakamilisha kazi kwa haraka na kwa ubora.